Kwa siku mimi hutumia muda wa dakika thelathini kwa mtandaoni kwani muda ambao ninatumia katika mtandaoni. Natumia huo muda kujua mambo nisiyoyajua, kwani mimi hupenda kusoma habari za Kiswahili na ata kusikiliza hadithi za Kiswahili huko mtandaoni. Lingine pia, mimi kama mwalimu na tena mwanafunzi. Napenda kujifunza mambo mengi kutoka mtandaoni, kama vile mambo ya fasheni na mambo ya kisiasa. Pia mimi hujifunza mambo hayo kutoka mtandaoni. Mimi naeza kupata njia zile zile tofauti tofauti ya kuweza kunisaidia kuweka pesa yangu na hata kuweza kupandisha biashara yangu kutokana na habari ninazopata mtandaoni. Na pia huko mtandaoni hunisaidia sana kupata pesa, kwani kama Facebook naweza kupata pesa yangu baada ya kila mwezi. Nalipwa tena na wale watu wa TikTok pia huweza kunipa pesa baada ya kila mwezi.

Mimi nimewahi ona magari ya baharini. Magari ya baharini husaidia sana kwa kuburudisha kwani watu wanapoogelea wapata burudani. Pia husaidia sana kutuliza akili na hata kupunguza mawazo na kuzuia vile vile mgonjwa za moyo. Mandhari ya baharini imeweza sana pia kusupport uchumi ya nchi yetu kwani ufukutaji wa samaki baharini ni ya maana sana kwa nchi yetu. Samaki ni chakula inayoliwa na watu wengi nchini yetu. Na hata pia samaki husaidia sana katika eneo mbalimbali. Hata dagaa pia kutoa kwa bahari pia ina maana sana kwa watu wanaoishi katika sehemu za baharini. Bahari pia ina viumbe vingi sana.

Mimi hutumia simu hasa katika mawasiliano simu huweza kunisaidia kurahisisha mawasiliano yangu na watu waliyo katika maeneo tofauti tofauti ni zile maeneo mbali ambazo mimi siwezi kufikia mimi pia hutumia simu kwa shughuli zangu kama zile za kusoma na hata kusoma habari zingine simu ni muhimu sana kwa maisha yangu kwani simu huweza kunisaidia katika mkutano tofauti tofauti kama zile zinazo hitaji watu katika mitandao pia mimi hutumia kompyuta kompyuta yangu hunisaidia sana katika kazi yangu mimi kama mwandishi, wa habari na mwalimu pia naweza kuwafunza wanafunzi wangu kwa kutumia kompyuta yangu hata pia naweza soma habari tofauti tofauti kwa kutumia kompyuta.

Kwanza kabisa nguvu zangu kazini huwa ni kuwasiliana na watu wengi kwa njia tofauti tofauti. Mimi huweza kuwasiliana na watu kwa njia ya mdomo. Kwa hii mesinata kwa hot sample. Kwa hivo mimi, nguvu yangu ya kwanza kazini ni kuwasiliana na watu. Ya pili nguvu yangu kazini ni kutatua matatizo kazini. Mimi, mimi huwa na uwezo wa kutatua matatizo yanayotukumba kazini. Hivyo basi, mimi najiamini kuwa mimi ni guru wa kutatua matatizo katika hii kazi yetu ya uandishi. Ya tatu, mimi hubadilika kulingana na wakati. Naezabadilika na kuendana na mienendo, zinapokuja kulingana na wakati. Kwa hivo basi mimi naeza kutumia kompyuta ata bila kufunza kuitumia. Kwani pia naeza kuelewa hadhira na kujua kitu hadhira wanayoitaka. Pia nawezabadilika katika kazi yangu ya uwandishi. Kuandika vitu ambavyo wasomaji wanataka ama hadhira yangu wanataka. Kwa mfano kama na vitu za fasheni niweze kuongelea hizo vitu za fasheni basi.

Ninafuatilia timu ya Manchester United kwa sababu inahistoria kubwa na mashabiki wengi duniani pia mtindo wao wa uchezaji na juhudi za wachezaji hunifanya nione fahari na kufurahia kila mchezo.

Wakati wangu wa mapumziko ya mchana mimi hupenda sana kwenda kukutana na marafiki zangu marafiki zangu ni watu tunaoheshimiana nao hivyo basi hata tunapokutana nao pamoja tunaweza kuongelea mambo ya mahimu kwani tunaweza kuongelea yale ambayo bado ya natuhusu pamoja, mambo yale ambayo ya natukumba maishani mwetu, na ata mambo ya kikazi, maana tunafanya kazi tofauti tofauti. Tunaweza kujua changamoto za kazi zetu pamoja. Lingine, mimi huenda kufanya mazoezi ili niweze kuepukana na magonjwa kama diabetes, magonjwa ya figo, na hata magonjwa yale ya moyo. Pia, kwa kufanya zoezi, mimi huweza kulala vizuri na hata kwa kufanya zoezi, mimi hukua na akili changamufu. Lingine, wakati wa mchana, mimi hupenda sana kwenda kusaidiana mahali panapofaa kwa mfano kama kuna wale wazee wa kijijini, mimi hupenda kuwapelekea zawadi.

Nilipenda sana somo la Kiswahili shuleni kwa sababu linanifundisha kuzungumza na kuandika kwa usahihi ninapenda pia kujifunza fasihi, methali na hadithi kwani husaidia kuelewa utamaduni na maadili ya jamii somo hili linasaidia kuwaza kwa kina na kueleza mawazo yangu vizuri, jambo ambalo ni muhimu kwa maisha ya kila siku. Kiswahili pia inaweza kusaidia katika utangamano kwa sababu mnashirikiana pamoja na wenzenu kwa mazungumzo mbalimbali.

Naam napenda kuvaa kofia juu ya hijabu kwani hijabu ni sehemu ya imani na heshima ya kiislamu kofia hii hunifanya nijisikie salama na mwenye heshima huku ikihakikisha utiifu wa mafundisho ya dini zaidi inaeza pia kuwa ya mtindo na rangi zinazofaa ikiongeza mvuto wa mavazi wangu wa kila siku.

Ninaupenda mkate wa ngano, kwa sababu ni laini na rahisi kula na kila siku pia napenda mkate wa volcano au whole meat kwa sababu ni wenye lishe na husaidia afya ya mwili mkate huu hufanya chakula changu kuwa kitamu zaidi, wakati nikikile pamoja na maharagwe au jamu.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi, maadamu ni wa kiislamu au wa kitamaduni ambao haukandamizi mafundisho ya dini. Napenda kusikiliza nyimbo za kiroho naashib au muziki wa asili ambao hutoa hisia za amani na furaha. Muziki huu hufanya nijisikie utulivu, furaha na unakidhi mahitaji yangu ya burudani bila kuvunja dini.

Napenda kutumia muda wangu wa familia, kukaa pamoja, kuzungumza na kuchaka pamoja ili kuimarisha uhusiano wetu na kukuuza utangamano pia tunafanya shughuli za pamoja kama kupika, kutembea, au kucheza michezo ili kufurahia wakati wa pamoja muda huu hufanya nijiskie amani furaha na mshikamano wa familia katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda rangi nyeusi kwa ukuta ya nyumba yangu kwani rangi nyeusi uchafuki haraka na mimi kama mama mwenye watoto wengi rangi nyeusi hata uchafuki kwa haraka nina watoto ambao wanapenda kuchora nyota za nyumba kwa hivo basi wanapo chora iyo rangi nyeusi haionekani kwani inanisaidia sana katika usafi wa nyumba yangu. Pia napenda sana rangi nyeusi mimi kibinafsi na hivyo basi na napenda hata ikiwa kwa nyumba yangu. Napenda pia rangi nyeusi kwa nyumba yangu kwa sababu inaendana na viti vyangu kwa nyumba na hata na vitu vingine ambavyo vina nisadia kama maridadi za nyumba. Kwani pia maridadi zangu za nyumba zinarangi nyeusi na hivyo basi napata zinaendana sawa sawia.